Asubuhi kinyuaji ambacho huwa natanguliza kunywa ninapamka maranyingi huwa ni maji, alafu nanywa chai, ili ndio kiamshakinywa. Nanywa chai ambao naipika kwa maziwa majani tangawizi iliki mdalasini hiyo ndio kinywaji ambacho huwa napenda kunywa kiufupi huwa napenda kunywa chai tena ya moto asubuhi.

Huwa kwa mara nyingi, huwa napenda kuwa na kujenga uhusiano mzuri na wafanyikazi wengine. Kwa sababu kivyovyote vile, kuna vile utakuja kuhitaji msaada ama ushauri kutoka kwao kwa hivyo, kwa mfano kama umejenga uhusiano mbaya, utapata taabu sana pale kazini. Lakini ukiwa na uhusiano mzuri kati yako na wafanyikazi wengine, inakuwa rahisi pia pale kazini. Mambo huwa yanaenda shwari.

Ile video katika mawasiliano mara nyingi huwa situmii huwa napenda kama na andika pia audio pia huwa situmii lakini ikibidi inabidi tunatumia ile video sana sana kama ni meeting ya kazini ile ya zoom huwa tuaeza kutumia ile video lakini sana sana huwa ni audio ama ile ya kuandika.

Mimi ninapenda upepo kuliko AC kwa sababu nikisema upepo ile huwa inakuja ikiwa fresh, na ni nzuri pia kwa afya, lakini AC kwa mara nyingi huo ina ile vumbi, na mimi nina ile alergy ya kuchemua, alafu pia AC inaweza ikakua baridi zaidi, lakini upepo huwa kipunga ile upepo huwa, ni unasikia vizuri wanapobarizi.